Kiukweli mi ni yule mtu ambaye nikisikiza mdundo mzuri. Mwili unajitingisha wenyewe hata kama nimekaa. Siwezi kusema mimi nifundi sana kama wale vijana wa tiktok. Lakini napenda sana kucheza ngoma hasaa zile saa asili zenye mdundo wa ngoma ya ngozi au mziki wowote wenye vibe la kueleweka. Kucheza ngoma kwangu ni njia kupunguza stress na kufurahiya.